Mimi napenda sanaa ya uigizaji. Huwa napenda sanaa ya uigizaji wa wa comedy, yaani vichekesho. Kwa sababu huwa nikiangalia, huwa naenjoy, napunguza kama nina mawazo pia inanisaidia kupunguza mawazo. Wo the way ambavyo nakuwa nacheka napunguza mawazo, ndio uwaga inanipelekea kwamba mimi kupenda sana icho kitu.

Mama yangu alinifundisha jambo muhimu. Jambo ambalo amewai kunifundisha ambalo ni muhimu mpaka sasa kwenye maisha yangu na ni lazima nilifanye ni kupenda usafi. Mama yangu alinifundisha jambo muhimu sana la kupenda usafi na kukaa sehemu ambayo ni safi kabisa. Kwa hiyo, ni jambo muhimu na ambalo nalifanyia kazi mpaka sasa katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda kula popcorn, ambayo kwa kiswahili fasa ni bisi. Napenda ni tamu, tena sasa napenda nikiwa naangalia tamthilia usiku, niweke hapo bisi. Tuwe tunangalia tamthilia, huku tunatumia bisi, kwamba tamthilia inakuwa mzuri na tunajikuta tuko sawa na tunafurahia.

Kwa siku ninakunywa maji mara sita, manake kwa siku huwa nakunywa maji lita tatu. Kuwa asubuhi nikiamka tu, naeza nikatumia maji nusu lita, maana. Kwanzia hiyo asubuhi, napo kuwa nimefika kazini, mpaka muda ambao nakuwa narudi. Naeza kuwa nimekunywa maji lita mbili. Kutokea hiyo muda nimefika ofisini, mpaka narudi usiku saa mbili. Nakuwa nimetumia maji lita mbili kama mara nne ninapokuwa nafika nyumbani. Tena usiku natumia tena maji nusu lita. Kwa mimi kwa kwa siku naeza nikanywa maji. Mara sita ambao ni nusu lita nusu lita.